Mimi napenda mwanga hafifu, sipendi mwanga mkali kwa sababu mwanga mkali huniumiza macho ila hutegemea na ni sehemu gani na nahitaji kufanya nini. Mfano, nikiwa nyumbani usiku, huwa napenda mwanga hafifu, ndani, lakini, ikiwa kuna kitu nahitaji kukitazama, au kusoma, nahitaji kujiangalia kwenye kioo, huwa napenda mwanga mkali. Pia, simu yangu, sipendi iwe na mwanga mkali kabisa nimeeka eye care. Inakuwa na mwanga hafifu. Lakini kuna wakati ninapohitaji kuangalia kitu, inabidi niongeze mwanga.

Napenda zaidi nyama ya kuku, kuku wa kuchemsha, au nyama ya ngombe, nyama ya mbusi, na nyama ya kondoo. Pamoja na nyama ya swara ni nyama ambazo na spenda sana. Wanafarujika najisikia vizuri pare na pozira.

Sipendi kucheza, ila napenda kutazama baadhi ya michezo, mchezo wa kukimbizana magari, napenda pia kutazama mpira, pale inapocheza timu ninayoifahamu, ivyo michezo ndiyo hiyo naopenda, lakini maybe labda kucheza muziki, na kama nimetoka labda michezo ya kuogelea, kuogelea mimi menyewe, ivyo, ila sio mpenzi sana wa mambo ya michezo.

Hapana sivai miwani kwasabu sijawahi kupata tatizo la macho na sivai pia kama urembo sijui ni kwanini lakini sivai miwani nasipendi kuvaa miwani so niko kama nilivyo ivo japo nona kuna watu wanavaa miwani wanafanya stylish na nimeona wana wanapendeza mi nikivaa nahisi kama inakua mizito nakua siko huru kufanya vitu vingine just hivyo.

Napenda rangi nyeupe na nyeusi. Lakini rangi nina yopenda zaidi ni rangi nyeusi. Hunipa utulivu. Utulivu. Napenda rangi zilizo poa. Sipendi kuonekana sana hivyo huni kumbusha amani na utulivu. Namiliki nguo. Hata dressing table yangu ina baadhi ya rangi nyeusi. Mabegi yangu ni meusi. Nashuka ambazo zimechanganywa na rangi nyeusi. Chupi bra almost huwa napendelea rangi nyeusi vazo na suruali rangi nyeusi. Nina viatu vyeusi. Meza yangu pa juu imebika ime pakwa rangi nyeusi.

Sijawahi kununua tiketi yo yote kwa ajili ya tukio. Labda nilivokuwa mdogo kwa ajili ya kutazama mazinga ombwe. Ya, lakini sikwa ukubwa huu. Hapana. Labda tuka maizele napasaga ID na mba za kuingilia. Utiketi kwa zangiliw kwa baazi ya matukio ambayo na kuwa nimefanya maombi kwa ajili ya kuingia. Na nikafa nikiwa kupata.

Ndiyo, napenda mvua, napenda mvua ikinyesha, ila isininyeshee. Kwa sababu mvua ikinyesha, huwa napata maji ya mvua kwa ajili ya shughuri zangu za kila siku za nyumbani. Lakini pia, inapunguza vumbi, inaondoa joto, inaleta hali nzuli ya ubaridi, napenda hali ya ubaridi. Napenda mvua kwa sababu mvua zinaponyesha, huwa tunarima kwa ajili ya kupata vyakula na tunafanikiwa kupata vyakula. Hivo, naipenda mvua.

Wanyama ninaopenda kwa kweli, wanyama. Kwanza napenda kufuga mbuzi, kufuga kondoo, kufuga ngombe, kufuga nguruwe, napenda hao kufuga. Lakini wanyama ninaowapenda kuatazama wanonivutia ni pundamilia, twiga, simba, na chui. Kuna mnyama anafanana na chui, napenda sana sana.

Kitu kinachofaa kushirikiana na timu, huwa naangalia ni timu gani pia ambalo nakuwepo. Lengo la timu ni nini na inahusiana na nini. Hivyo hushirikii kwa kusikiliza, kuandika kama kuna ishu ya kuandika, kutoa maoni au mchango wangu katika masuala hayo. Na kama ni timu inayohitaji kutenda kwa kutumia viungo vya mwili, nitatenda, nitatoa ushirikiano wangu. Pale ninapoweza na ujuzi wangu, pamoja na uweza wangu, ilikuweza kufanikisha, ile kazi ya timu tunayo kuwa nayo iweze kufanikiwa, na nita jifunza pia kutoka kwa wengine, tutajadiliana mpaka kufikia mwafaka.

Ningependa kujifunza jinsi ya kutumia mtandao, yani kujifunza ujuzi mwingi wa mtandaoni. Pia ningependa pia kujifunza kitu kingine kipya ni ruga. Ruga ambayo ningependa kujifunza napenda kujifunza kifarasa. Hivo. Lakini pia kitu kipya ambacho ningependa kujifunza katika maisha ni biashara mpya, mawazo mapya. Hata vitu vipya katika profession yangu ambayo watu wanafanya bora zaidi, kwa watu waliofanikiwa wanafanya vipi na wanafanikiwa vipi.

Kwa siku, nahisi natumia simu yangu kwa muda wa masaa kumi kwa siku. Kulingana na rekodi ya simu yangu. Na programu nazozitumia zaidi ni Whatsapp, Instagram, Facebook, Message, Phony, Phone ni ile Call. Sehemu ya kufanya calling, Playstore, huwa pia natumia Bible, Chrome, Google, karibia kila siku. Pia natumia nini kingine hivyo navyovikumbuka. Yeah nakumbuka simu yangu ya kwanza nilinunulia mama ilikuwa ni Itel. Ile iliharibika niliumia sana. So kukaa nayo kwa muda iliharibika baada ya hiyo baba alininunulia simu nyingine. Simu imesaidia maisha yangu sana sana. Imenisaidia katika mawasiliano, imenisaidia kunipa mawazo mapya. Imenisaidia pia kupata kipato kwa sababu napokea kuwa nafanya kazi ya delivery ambayo ulikuwa unahitaji uwe na simu, simu kubwa ambayo ni smartphone ni unapokea mizigo ikiwa pamoja na namba ya simu kwa hiyo huwa unapigia katika biashara ime kiuchumi, imenisaidia katika social mawasiliano, katika maswala ya kisiasa napata taarifa mbalimbali, hivo kusema kweli kwa sasa simu ni kama robo tatu ya maisha yangu, robo linalobaki ndio inakuwa ni kitu kingine hivo.

Wakati umeme unapokatika, mara nyingi huwa sina mshumaa kwa hiyo simu hubadilika kuwa mwanga wangu wa mwanga wakati wa usiku. Sina sola kwamba nitabadilisha kwa hiyo simu huwa naiwasha, naendea na shuguli zangu za kawaida. Na kusubiria mpaka pale umeme watakapo rudi. Huwa nakaa, naeza nikaangalia movie kwenye simu yangu, au nikendelea na shuguli zangu za nilipokuwa nimezipangilia kama kawaida kutumia mwanga wa simu mpaka pale mume wangu atakapo rudi. Na ikitokea mwanga wa simu ukazima basi kama itakuwa muda haujaenda sana nitanunua mshumaa lakini mara nyingi huwa sinunui mshumaa. Umeme haujawai kukatika ukakaa muda mrefu sana kiasi kwamba mpaka simu yangu ikazima.

Ninapoamka asubuhi, huwa naamka saa kumi na mbili kamili kwa siku za kazi. Kwa siku za kawaida kama wikendi, huwa naamka saa mbili asubuhi. Kitu cha kwanza baada ya kuamka hushika simu yangu, maana huwa naweka alamu kwa ajili ya kuzima alamu. Na chakula cha asubuhi, huwa natumia, ninapokuwa ofisini natumia chai ya maziwa pamoja na chapati moja. Lakini, napokuwa nyumbani, nakunywa chai ya rangi, jinsi viungo ambavyo nimetengeneza mwenyewe, pamoja na chakula kilichobaki, kama ni ubwabwa ulikuwepo, au hununua vitafunwa vya mtaani, ambavyo inaweza kuwa ni kitumbua au maandazi. Huwa naenda kwa usafiri wa kawaida wa jumla, yaani tunapanda magari, ambayo huwa nalipia mia saba mpaka kituo kingine, gari ile inapoishia, pia huchukua gari ya pili, ambayo nalipia mia tano. Kwa hiyo, huwa nalipia elfu moja mia tatu, kwenda na kurudi kutumia elfu mbili na mia sita. Asubuhi hii ilikuwa nzuri. Hivo. Japo ilikuwa na uchovu, usingizi bado nauhitaji, lakini ilikuwa nzuri.

Mafuzo ambazo ningependa kupata kazini kuboresha ufanya kazi wangu wa kazi. Ambao nafanya pale kama msaidizi. Kufundishwa kwamba kitu hiki kinafanyika hivi, kinafanyika hivi kwa uelewa. Kupewa kazi zaidi kwa ajili ya kukifanyia kazi kile kitu. Kupewa kufundishwa pia kutoka kwa watu waliofanikiwa. Kwa mfano kama kuna baadhi ya ofisi ya ambozo. Tunafanya kazi sana sisi ya ambazo zinawateja wengi na zinajina kubwa. Kwa kujifunza jinsi wanavyo pangilia ofisi zao mazingira, jinsi wanavyopokea jinsi wanavyo andaa nyaraka zao za kazi jinsi wanavyo ongea na wateja kwa sababu ni mwanasheria wa kujitegemea jinsi wanavo fanya kazi zao mahakamani katika kuwasilisha hoja zao jinsi wanavyo weza kuwawakilisha wateja wao na kufanikiwa njia walizo ptia kupitia kufanikiwa mpaka kufikia hapo ivo.

Nalala masaa nane kwa siku. Nalala saa nne usiku. Naamka saa kumi na mbili. Lakini kwa siku za wikendi nalala masaa kumi. Kwa ajili ya kupumzika. Hiyo ndio huwa iko hivo. Lakini inategemea na kuna wakati mwingine napokuwa katika shughuli na vitu vingine na naeza ni kalala hata masaa matano. Wakati mwigine manne. Inategemea na na shughuli za siku hiyos zinakuwa zimekubana vipi na ratiba. Au unaeza ukawa safari. Ni safari ya muda mrefu ivo.

Apana sisomi gazeti. Mara nyingi taarifa nyingi huwa nazipata kupitia simu au taarifa ya habari. Kipindi cha nyuma, nilikuwa nasoma magazeti kupitia babangu. Babangu alikuwa anapenda kunua magazeti. Kipindo hicho nilikuwa mdogo nilikuwa nakaa nyumbani. Alikuwa ananunua magazeti ya mwananchi, ulai, yenye taarifa mbali. Mbali kwa njia kupata taarifa. Na alikuwa ananunua pia magazeti ya udaku. Lakini tangu tumekua. Na baada ya kuwepo TV na vitu vingine hata babangu pia hanunui magazeti kwa sasa.

Ndiyo, napenda kwenda pwani, napenda kwenda pwani na huwa nafurahia, na japo huwa nakereka na harufu ya shombo ya bahari, kuna wakati huwainanifanya nahisi kichefuchefu, sana sana pale ninapopanda kwenye bembea, kuna wakati kunakuwa kunashombo ya samaki na harufu kali ya chumvi, hapo niko upande wa bahari, lakini pwani za ziwa huwa zimetulia sana. Huwa hakuna harufu, wala shombo wa bahari, japokuwa, huwa zinakuwa atari kwa sababu hatuwezi kuogelea, tunapukua kwenye puani za ziwa kwa sababu yale yanakuwa ni maji baridi, ambapo kunakuwa na uwezekano wakua na mamba, hivu huwa hatupendi. Lakini kwa upande wa bahari huwa napenda nikeenda pwani niogelee pia kwa sababu huwa ni salama zaidi hauwezikukutana na mamba wala kitu kingine hatari cha kukudhuru.

Mimi sio mfatiliaji wa tim za mchezo kabisa. Japo, ukiwa nchini Tanzania, kuna timu mbili. Ambazo zinaushawishi zaidi. Ambao ni Simba na Yanga. Ivo huwa na fatilia. Mimi ni mshabiki. Niliamua kuchagua timu kuwa mshabiki wa Yanga. Japo, sifatilii. Yani, huwa na penda tupale na posikia. Yanga inacheza na Simbe imeifunga. Nitafurahia. Lakini so kitu ambacho ninacho moyoni ni kwa sababu tu ya tamaduni zilizopo. Hivo lakini so kwa napenda.

Shughuli yangu pendwa, shughuli, shughuli pendwa, napenda kupika. Napenda kupika chakula kitamu, napenda kujifunza mapishi mbalimbali. Kwa kweli, napenda ladha mbalimbali za vyakula. Nilivyokuwa mdogo, sikuwa najua kupika. Hivo, nilichelewa kujifunza kupika. Nyumbani walikua wanakisema, wakinisema sana ninapopika chakula changu wasema sio kitamu. Mpaka nilipoondoka kuelekea chuoni, nilianza kujifunza kupika kidogo kidogo kutoka kwa watu wengine ambao waliniamini kwasababu. Nyumbani kwetu haukua na mtu ambaye aliniamini na kunipa nafasi. Nikaja kujifunza kwamba, ili mtu afanye vizuri anahitaji kuaminiwa. Unapomwamini mtu, anafanya kitu bora zaidi na kizuri. Kwa hiyo, nilijifunza kupika. Nikatoka hapo nikawa, nilikuwa na kasumba ya kutembelea kaka yangu ambaye alikuwa ameoa, alikuwa anaishi masasi. Ko nilikuwa nikienda kule kumtembelea, nikienda kule najifunza kupika. Aya. Nikija huku nyumbani na nili nika baadae nilivyomaliza chuo, nilienda kukaa 'field', mafunzo kwa vitendo kwa shangazi yangu. Shangazi huyo ni hodari kwa upande wa kupika, ni msafi. Ko nilijifunza pia kupika kupitia yeye. Kwa sasa naishi mwenyewe, ko huwa napika najifunza pia kupika kupitia mitandao vyakula mbalimbali. Kwakweli, napenda chakula changu mwenyewe ninachokipika. Yani, hata ninapoenda ofisini, nakula vyakula vya ofisini na kurudi, moyo wangu huwa hauridhiki. Mwili wangu pia hauridhiki kabisa, lakini ninapopika chakula changu mwenyewe na kukila. Moyo wangu huhisi baridi kabisa, na huridhika. Hivyo huwa nafurahia chakula ninachokipika mi mwenyewe. Maisha yanakuwa rahisi, kila kitu kinakuwa kizuri. Pale unapopika chakula chako mwenyewe, ladha tofauti. Unajua kuna wakati unaweza kupika ugali, lakini the way unavyoupika ugali wako ni tofauti na napika mtu mwingine. The way mimi ninachopika kwasababu nitaweka viungo ambavyo navipenda, mimi natest na kuvipata japokuwa napenda pia kupata mapishi kutoka kwa watu mbalimbali walionizidi na kufurahia chakula.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto. Japo, ninapoenda ofisin huwa napenda kuoga maji ya baridi. Ila usiku ninapolala, napenda kuoga maji moto. Kutoa mafuta kwenye mwili wangu. Na hufanya ngozi yangu kuwa laini nzuri. Hivyo. Ya, napenda. Lakini maji ya baridi, naona kama hufanya mafuta kugandiana kwenye mwili. Na huwa haya wezi kutoa kabisa mafuta yote mwili.

Hapana, sima ni chakula cha haraka. Napenda chakula kilichopikwa kwa pole pole. Yaani kikapikwa kwa kutulia. Chakula ambacho kinakuwa kina ladha. Yaani chakula ambacho nakipika kwa moyo, kinaiva taratibu. Unakipika kwa bashasha. Unakipika kwa ujuzi wako wote. Unakipa muda chakula kinaiva. Taratibu, na kuweza kuleta ladha nzuri. Hata kupika, huwa napenda kupikia jiko la mkaa. Au kuni ni majiko ambayo ukipika chakula chakula huwa kitamu kuliko hata ukipikia kwenye gesi.

Nimezaliwa kijijini, mwanza, Tanzania, wilaya ya kwimba. Nimezaliwa katika mji mdogo sana unao unao tawaliwa na kabila la kisukuma. Ili kabila lime linatawaliwa na ubaba. Sio umama. Kuna matukio mengi ambayo hutokea huko. Lakini ni sehemu ambapo tunalima sana wanalima. Ya tunafuga ng'ombe, ni wafugaji pamoja na tunajihusisha na kilimo cha aina mbalimbali. Matukio yanayovutia zaidi ni lugha yetu, sisi ni wakarimu, ndio asili yetu. Yani kwetu wasukuma ni wakarimu na ni wacheshi ni wachapakazi. Tuna vitu vingi vya kuvutia labda katika uchapakazi, mazingira. Tuna kumbukumbu nyingi katika mji niliozaliwa wa mwanza. Kuna upande wa pili kisiwa cha saa nane ambacho kina wanyama ivo. Kuna kumbukumbu ya Kabila Museums, ambayo naitwa Bujola Museums. Pia kuna jiwe ambalo linawakilisha ni alama ya mwanza. Jiwe hilo, ni jiwe ambalo linapatikana kwetu tu kuna kisiwa cha ukerewe kisiwa ambacho kuna jiwe linalocheza pia mwanza kuna historia ya watu wa zamani wale wazee wetu waliotutangulia kuna mtu aliwai anaitwa mwanamalunda alipita sehemu akaacha nyayo ya mguu mambo mazuri ya utotoni ninayokumbuka nilikuwa napendwa sana na bibi yangu, na baba yangu pia. Mji wangu kuwa maalum kwa sababu ya hivyo vituo nilivyotaja. Narudi pale wakati wa mwisho wa mwaka, pasi sikukuu za krismasi, na mwaka mpya. Narudi pia wakati wa pasaka ninapokuwa na nafasi. Narudi pale ninapokuwa nimewakumbuka wazazi wangu. Kunapokuwa na matukio labda ya sherehe, harusi, au msiba.

Napendea chakula chenye ladha ya chumvi, kuwe kuna ndimu na pili pili. Inaweza ikawa chukuchuku au ikawa imeungwa kwa namna yoyote vile. Inapo kuepo viungo hivi huwa vinanipa hamu zaidi ya chakula na hivyo hua napenda chakula chenye ladha hiyo.

Napenda kusoma vitabu vya kisheria. Vinavyo ongelea vitu vingi vya kisheria. Hivyo. Napenda na hua nakuwa eni nafurahia. Vitabu vingi napenda kusoma vitabu vya uchumi. Kwanzisha biashara. Kukua zaidi ni vitu ambavyo napenda. Hivyo maisha jinsi ya kuishi. Na mitindo ya nyumba hivyo. Vitu kama hivyo.

Habari zangu mtandaoni nasomea sana sana kupitia akaunti yangu ya Instagram, kupitia website ya Miradi Hayo, Samisago, Wasafi FM, Crowdy, TBC, ni akaunti ambazo huwa nafuatilia kwa ajili ya kupata taarifa ya habari na East Africa TV. Ndio si huku huwa nafuatilia kwa ajili ya kupata habari mbalimbali mtandaoni.

Kinachofanya mazingira kazi kwa rahisi, kwanza, usafiri, unapatika na kwa wakati na nawai kazini, pili, ofisi, ofisini pako sala pako vizuri, mazingira ya ofisi kuna isi, na hewa ipo inaingia vizuri na mazingira na furniture zake ziko vizuri. Kitu kingine kinachofanya kazi kuwa nzu. Mazingiri yanofanya kazi kuwa nzuri ni watu unofanya nao kazi na team. Tunaishi kwa pamoja na tunafanya kazi kwa bidii na tunategemeana katika kila sekta. Hivo na pamoja pia na pesa tunalipwa pesa kwa ajili ya kufanikisha hayo yote. Hivo inatufanya tunafanya kazi kwa bidii bila kuwa na mawazo. Tunapata chakula kwa wakati. Kwa iyo inatufanya tunafanya.

Nasherehekea siku kuu, kutokana na ratiba na kukua, mara nyingi napenda kuenda nyumbani, au naenda kusherehekea nikiwa kwangu, au nilipopata mwaliko, kuna kwa ndugu, jamaa na marafiki, kwa mfano Krismasi, nasherehekea nyumbani, mwaka mpya nilikuwa naenda kwa shangazi yangu. Na Pasaka nategemea kwenda nyumbani. Huwa napenda kwenda nyumbani au kwa ndugu kwa sababu husaidia kutuunganisha sisi kama ndugu na kuwa na furaha.

Sishugulikii ma kosa yoyote, kazini. Naenda kazini kufanya kazi, nafanya kazi ambao nita kuwa nimepewa na mwajiliwa wangu. Ikiwa kuna makosa katika kazi, sijaelewa una maanisha makosa gani kwamba. Kuna vitu vibayo sija jifunza, mala nyingi labda kwa kuwai kuamka, uchovu na kukata tama. Nivitu ambavyo navifanyia kazi kila siku yanisieze kukata tamaa na nizidi kusonga mbele.